Binafsi napenda sana kulala kwenye kitanda ambacho ni kizuri, kwa sababu kuna faida nyingi. Moja ya kati ya faida ambayo unaeza ukaipata kwa we kuweza kulala kwenye kitanda ambacho ni kizuli. Kwanza unakuwa ni mtu ambaye umelala usingizi, usio na hofu. Nikimaanisha kwamba unapokua umelala kwenye kitanda ambacho ni bora na kizuri. Manake ni kwamba hauna hofu ya kuweza kuanguka ama kitanda chako kuweza kuvunjika kwa hiyo. Lazima, utaweza kulala, usingizi ambao ni unono, usio kua na bugha, aina yeyote.

Binafsi mnyama ambaye napenda sana kufuga ni mbuzi. Kwa sababu ni mmoja kati ya mnyama ambae anapendwa sana na watu wengi. Na ukitazama, ukienda kwenye maduka ambayo wanauza nyama. Nyama ya mbuzi ni moja kati ya nyama ambayo imekuwa na gumbaniwa. Kwa hiyo, manake ni kwamba, nikiawa na mbuzi wengi. Itakuwa ni raisi zaidi kwa wafanya biyashara, kuja kununua, kwa lengo la kuenda kuwachinja. Lakini pia ukitazama sio garama sana kueza kumtunza Faida nyingine ni mnyama ambae huzaliana kwa haraka Kwa hiyo inawezekana ndani ya mwaka mmoja Nikawa nimeweza kumiliki mbuzi wengi Kwa hiyo mbuzi ni mmoja kati ya wanyama ambao napenda sana kuwafuga.

Ni mara mbili tu kwa siku ni kwamisha kwamba asubuhi ninapotoka kwa nyumbani kwenda kazini lazima niwe nimeoga baada kuoga navaa nguo ambazo ni safi na nadhifu Lakini pia baada kuweza kurejea kazini Kwa saa mara nyingi ninatoka nyumbani majira saa mbili kamili asubuhi na kurejia nyumbani kuanzia mishare ya satatu au sanne usiku kwa iyo ni marambiri kwa siku.

Harufu ambao naipenda ni harufu ya chakula. Sasa chakula ambacho ni pilau. Ni moja kati ya harufu ambayo nikiisikia tu ama nikiinusa nikaipata. Hata kama ni kuwa sina hamu ya kula, lazima hamu itakuja. Kwa hiyo, binafsi ni moja kati ya harufu ambayo nimekuwa navuti wanayo. Na maana nyingi, hii harufu imekuwa inanikumbusha vitu vingi sana. Mfano kama sipo nyumbani, ama nisipo kama kwa kipindi hiki ambacho, sipo nyumbani Nikiweza kuipata harufu ata kama nipo mtaani na kuwa namkumbuka mama nyumbani na amini kwamba tayari ni mda ambao amekuwa amekwisha kuandaa chakula kwa hivyo harufu ya pilau ni harufu ambayo naipenda mno.

Mi mara nyingi nakunywa chai na kukitazama kila siku asubui ni miongoni mwa watu ambao nimekuwa nandaa chai na kuweza kuitumia. Na sio asubui tu, kipindi chochete ambacho kutakuwa na baridi. Kwa mfano kipind hiki ni kipindi cha masika kwa hiyo nikihisi baridi sana na nikiwa nipo nyumbani. Lazima niweze kuandaa chai kwa lengo. Na kuenda kufanya mwili wangu uwe na joto. Baadhi ya vitu ambavyo nimekuwa navieka kwenye chai, siwezi kuwacha kutaja sukari. Majani ya chai, lakini pia huwa naongeza kiungo kimoja wapo ambacho ni zama ni tangawizi Kwa hiyo, mimi ni moja kati ya watu ambao huwa napenda kunywa chai mara nyingi na mahala ambapo nilikua nakunywa ni nyumbani na nikimaliza, ama nikimaliza siku moja pasipo kunywa chai na kuwa sijisikii vizuri hata kidogo.

Ndio, mimi ni mmoja kati ya watu ambao huwa nahifadhi sana vitu vya thamani na ukitaja moja kati ya kitu cha thamani kwangu ni picha picha za wapendwa wangu, picha za familia, picha za ndugu zangu ni vitu ambavyo na vithamini na mimi kuna viweke kwenye sehemu ambayo na amini haviwezi kuchakaa kwa hiyo moja kati ya kitu ambacho cha thamani sana kwangu ni picha za ndugu zangu, picha za familia, hata za kwangu mimi ambazo naamini kwamba hili pindi Nilikuwa kwenye wakati flani Lazima niweze kuzitunza sana.

Ndiyo, mara nyingi sana. Mi ni mingoni mwa watu wa mbao nimekuwa nachapisha sana ama naifazi sana piche zangu mtandaoni. Mfano wa mtandao mbao nimekuwa naifazi zaidi ni mtandao wa Facebook, mtandao wa Instagram, ukingia kwenye accounti yangu ya Google Drive. Utakuta kuna picha nzuri ambazo ama picha nyingi ambazo umigisha kuzitunza. Nikiamini kwamba kuna siku naweza nikapoteza kifaa changu ambacho ni simu ama laptop na moja kwa moja Nitanda kuingia kwenye email yangu na kuzipata picha hizo.

Wikendi moja kati ya kazi ambao huwa naifanya sana ama kitu ambacho napenda kukifanya sana ni kuweza kutembea. Kwa sababu naamini kwamba siku ya jumamosi na siku ya jumapili, kuanzia asubuhi mpaka saa kumi na mbili na kuwa sina vipindi kwa hiyo moja kwa moja huwa naamini kwamba ni kipindi ambacho lazima nikitumie, kwa kuweza kutembea maeneo mbalimbali nikiwa nanyoosha miguu, nikimaanisha kwamba kufanya mazoezi lakini pia nakuwa naweka mwili wangu sawa. Mbali na kutembea ni kuweza kuangalia mpira, ni moja kati ya kitu ambacho nakipenda mno.

Uwana shiriku kwa njia nyingi sana kwenye jami yangu. Moja kati ya njia mbo naitumia sana kuweza kushiriku kwenye jami yangu ni kweza kuudhuria maswara ambayo yanausiana na jami usika. Kitaja yao masuala, lazima moja kwa moja utaeza kusisha kuudhuria kwenye misiba, kuudhuria kwenye semina mbali mbali, kuudhuria mikutano ya mtaa. Kwa hio, ni baadhi tu ya mambo ambayo nimekuana shiriku kwenye nini kwenye jami yangu.

Binafsi likizo yangu ya ndoto, sehemu ambao natamani sana kuenda kushiriki ni kufika katika vivutu vya watalii. Na ukitaja ndani ya nchi yetu ya Tanzania, kuna vivuto vingi. Lakini binafsi natamani sana kuenda kuyashuhudia maporomoko ya mto kalambo. Kwa hiyo binafsi ni moja kati ya sehemu ambayo natamani zaidi kuenda kushuhudia. Na ni nafsi kitu ambacho nakitamani zaidi ni kuenda kuzungumza na watalii mbalimbali. Kutoka ndani ya Tanzania lakini pia nje ya Tanzania. Lakini pia ningetamani zaidi kuweza kusafiri na mpenzi wangu kuenda kwa kushuhudia. Na kama inawezekana natamani zaidi kutembelea maeneo mengi zaidi kwa lengo na kuenda kujifunza ama kutazama vitu ambavyo sijawai kuviona Maporomoko ya mto Kalambo ni moja kati ya sehemu ambayo natamani zaidi kuenda kushuhudia.

Ndiyo, huwa napenda sana kuweza kujaribu teknolojia mpya, lakini mi ni miongoni mwa watu ambao nimekua naweza kujaribisha kwa taathari kubwa. Nikimesha kwamba, nikisikia kuna program mpya au kuna application mpya ambayo imeeza kuanzishwa. Basi moja kumoja, lazima niweze kufuatilia. Ni idadi ya watu wangapi wameweza kuwamba wameza kuitumia yu program, lakini pia wanaitumia vipi ni moja kwa moja. Napoenda kuingia Basi niwe ni mingoni mwa watu ambao nitaweza kuingia kwa umakini nisiweze kutapeliwa Ama kueza kutumia program ambayo Sio salama kwa pande wangu mimi.

Kwa kawaida, mimi ni mtu ambaye huwa ninapenda kupiga picha sana. Nikiwa mfano studio, kwa sababu huwa nafanya vipindi mbalimbali vya michezo.Kwa hio lazima niweze kupiga picha nikiwa na wenzangu kwa lengo la kuenda kuchapisha kwenye mitandao yangu ya kijamii kwa lengo la kuenda kuwavutia pia wasikilizaji na wafuatiliaji wangu. Kwa hiyo kwa siku, angalau huwa najitahidi kupiga picha ambazo hazipungui tano bora ambazo nitazitunza na kuziweka kwenye mitandao yangu ya kijamii.

Udhaifu wangu huwa naushughulikia kwa maana kwamba lazima kila siku niende kujifunza kwa lengo la kuenda kuhakikisha. Kila ambacho na kinanionesha kwamba mi ni mdhaifu kwenye sehemu fulani basi kesho ama kesho kutwa niweze kukifanya kwa usahihi zaidi. Hakuna mtu asiye na mapungufu. Hakuna mtu asiye na udhaifu. Kubwa zaidi, mi ni miongoni mwa watu ambao, huwa wanatumia muda mwingi. Katika kujifunza, kufuatia watu wengine, ni kipi ambacho nakisema. Ili kesho kesho kutwa. Niweze kuwa bora, katika sehemu hiyo.

Napenda sana chai, kwa kahawa sijawi kujalibu hata kutumia hata kidogo. Kwa hiyo chai, ni kinywaji ambacho wanakipenda sana. Kipindi cha asubui, lazima kila siku ni akikishe niweza kuipata, lakini pia, mchana, kukiwa na baridi sana, mfano kipindi cha masika, uwa natumia, na hata jioni kabla sijenda kulala. Ikiwa ni kipindi cha baridi, lazima niakikishe kwamba naweza kuitumia. Kwa hiyo chai niipenda sana, tofuti na kahawa.

Ndiyo napenda na huwa nisipige sana yani nikiwa natembea njiani au barabarani Nikiona kuna sehemu ambayo imenivutia zaidi lazima nisimame Nitawasha camera yangu ya simu na kuweza kupiga kwa hiyo picha ni kitu ambacho nakipenda mno nakipenda mno Natamani zaidi kama nitakuwa na fedha nyingi basi moja kwa moja Nitanunua kifaa cha kutumia kwa lengo la kupiga picha nitumishe kwamba kamera kisasa ili niwe nimehuduma ambao nitakuwa napiga picha wazuri.

Mimi sio mtu wa kucherewa, badala yake mii ni mtu wa kuwahi Yaani kila sehemu ambayo na amini kwamba kuna jambo na msingi naenda kufanywa Lazima naweze kufika mapema kwa lengo la kuenda kuandaa mwili, kwa lengo la kuenda kuiandaa akili kuenda kupokea kile ambacho, kinaenda kujadiliwa Kwa hiyo, huwa napenda sana kuwahi na sio kucherewa Kwa hiyo, kucherewa kwangu mimi ni moja kati ya adui ambaye simpendi hata kidogo Kwa hiyo, huwa napenda kuwai.

Yapo maeneo mengi, ambayo ni ya kihistoria ambayo ninapenda sana kuyatembelea, lakini moja kati ya sehemu ambayo natamani zaidi kwenda kufika katika kaburi la Joni pombe Magufuli, ambaye alikuwa ni raisi wa awamu ya tano, lakini pia nikifika kwa upande ama kwenye kaburi la baba wa taifa, Julius Kambaragi Nyerere. Itakuwa ni moja kati ya sehemu ambayo nitapenda zaidi ama nitafurahi zaidi kuweza kuitembelea.

Binafsi napenda sanaa ya utangazaji. Ni moja kati ya taaluma ambayo kwangu mimi toka nikiwa mdogo. Nikipata nafasi ya kuweza kusikiliza radio, kutazama runinga, basi nilikuwa navutiwa na namna ambavyo watangazaji. Walikuwa wanaweza kutumia maneno yao kuweza kuwashawishi wasikilizaji na watazamaji. Kwa hiyo sanaa ya utangazaji ni sanaa ambayo ipo kwenye damu yangu. Na mpaka leo hii naenda kuiishi.

Muda wangu wa bure huwa nautumia sana kueza kupumzika na wakati ambao napumzika lazima naweza kusikiliza radio ama kusikiliza simulizi mbalimbali na kama sio simulizi basi moja kwa moja nakuwa napitia ama kusoma vitabu mbali mbali viwe ni vitabu vya michezo vitabu vya historia basi moja kwa moja nakuwa navutiwa na kuweza kuvisoma.

Ndio, nayapenda sana, napenda sana kunywa maziwa, kwa sababu ni moja kati ya kitu ambacho, huwa kinasaidia sana kuweza kuiweka kwa usawa, lakini pia, pale ambapo umefanya kazi kubwa na ngumu, nikipata maziwa, basi moja kwa moja naamini kwamba mwili wangu unakua hupo sawa. Lakini maziwa ambayo nayapenda ni maziwa mgando, maziwa fresh, ama maziwa amboyo hayajaganda ni maziwa ambayo huwa siyapendelei sana.

Chakula cha jadi ambacho nakipenda ni ugali wa ulezi na maharage ukitazama, mimi kama mmoja kati ya watu wa kabila la wamambwe Napenda sana kula chakula ambayo ni ugali na maharage Lakini ya pembeni kuwepo na mlenda Mlenda ni moja kati ya mboga ambayo naipenda mno, mno, mno.

Binafsi kipindi ambacho na kipenda kupando wa television ni kipindi cha michezo Yani kwa ufupi kwenye luninga ama kwenye television ni kiwa natasama kipindi cha michezo Basi moja kwa moja inakua nisemu ambayo Sio raisi kuenda kubadilisha iyo television Nikimesha kwamba kuenda kubadisha kituo kwenye kituo kingine Manake ni kwamba ni kitoka kituo kimoja wakishamaliza kipindi cha michezo Tumasi moja kwa moja na hamisha na kwenda kwenye kituo kingine Kwa lengo na kuenda kupata tarifa nyingine za kimichezo Kwa hiyo binafsi vipindi vya michezo kupandu wa luninga ama television ni kipindi ambacho ama ni vipindi ambavyo na kuwa na vipenda zaidi.

Ndiyo napenda lakini sio sana kwa sababu sijapendelea zaidi. Labda zile popcorn ambazo ni za asili zaidi. Zile ambazo nimechukua mahindi mimi mwenyewe alafu nikatengeneza kwa mikono yangu mimi. Lakini zile ambazo zinakuwa zimefungashua kwenye vikaratasi binafsi huwa sizipendi. Labda nitengeneze mimi mwenyewe kwa mikono yangu, mtaweza kuzitumia.

Kwanza binafsi eneo ambayo naishi ni nyumba ambayo Sio bora lakini inanifaa kutokana na kipato changu Kwa sababu ni nyumba ambayo inachumba na sebure Kwa hiyo kwa mimi binafsi ambayo niko mwenyewe Naona ni sehemu ambayo naifurahia na binafsi nimeweza kuingia pale ama kuhamia pale Ilikuwa ni mwezi wa tatu mwaka huu kwa sababu ndo kipindi ambacho niliweza kufika hapa mkua nisongwe ndani ya uirailejwe na nikawa nimehamia moja kwa moja kwenye nyumba ambayo naishi kitu ambacho napenda kuerezea kwenye eneo ambayo naishi ni eneo ambalo lina utulivu licha ya kwamba lipo barabarani lakini bado nisehemu ambayo nitulivu zaidi nikiwa na jambo ambayo nataka kulifanya pekee yangu Hakuna purukishani ambayo inaweza kuleta shida kwa upande wangu mimi Kwa upande wa usalama ni eno ambalo ni salama azali kwa sababu ni barabarani Lakini pia majirani zangu baadhi yao ni wafanya kazi wa serikali Nikimaanisha kwamba wengine ni maaskali lakini pia wengine ni madakitari Kwa hiyo kuna usalama wa kutosha kwa kiasi kubwa.

Program ambazo nazitumia mara kwa mara upande wa simu yangu au kompyuta yangu. Nisiwe muongo, program ya kwanza ambayo nimekuwa naitumia ni program ambayo ni ya meseji. Kila ninapoamka, lazima niweze kuhakisha nawatafuta watu ambao nina mawasiliano yao, kuweza kuwasiliana ama kuwajulia hali wanaendeleaje. Ikitokia sina nini? Sina dakika. Lakini kama na dakika basi moja kwa moja nitaenda upande simu ambayo itanirusu kuweza kuongea nao moja kwa moja Nikija kwa upande wa mitandao ya kijami nitataja program ya Facebook, nitataja program ya WhatsApp, program ya Instagram, program ya Messenger, ni baadhi ya program ambazo nimekuwa nazitumia mara kwa mara kwa upande wa simu yangu. Siwezi kusahau kuweza kusikiliza muziki Lakini pia kuweza kutazama video mbali mbali ambazo nakuwa nimeweza kuzipakua kwa upande kwa simu yangu. Kwa hiyo kwa Facebook program ya meseji ya kupigia simu ni program ambazo nimekuwa nazitumia mara kwa mara.

Kwanza binafsi ni kitazama kwa upande wa michuano ya Olympic mchezo wa mbao huwa na upenda ni mchezo wa liyatha ni mmoja kati ya mchezo ambao kwenye upande wa Olympic nimekuwa naufuraia kutazama Lakini pia nimekuwa nafuraia sana kuweza kufuatilia Ukitazama kwa hapa Tanzania kuna baadhi ya washiriki ambao wamekuwa waneza kunifraisha Niki mtazama mtu kama Alphonse Simbu ni mmoja kati ya watu ambao wanaenda kunifanya niende kupenda mchizo wa liadha na hasa pale ambapo anakuwa ameenda kushiriki kwenye michuano ya Olympic Kuniuliza ni kwa nini ni kwa sababu ni moja kati ya mchezo ambao Unuakutanisha wanaliadha mbali mbali Niki manisha kwamba wale wachezaji wanye uwezo kukimbia Kwa iyo wanapo kutana watu kutoka mataifa mbali mbali Alafu wanashindana Basi nakua ni mmoja kati ya sehemu ambayo nakuwa naweza kuipenda saidi.

Kwa upande wa filam kuna moja kati ya filamu ambayo ni kutoka hapa Tanzania Si mwingine ama si nyingine ni filam inaitwa Dangerous Desire ni filamu ambayo imeigizwa na Marehemu Steven Kanumba ukitazama ni moja kati ya filamu ambayo inavitu vingi vinavyofundisha Kuna muda moyo wako unaeza ukawa unaitaji, lakini bado, nisema kwamba we unaitaji, lakini roho yako inasema kwamba apana, inasita, usifanye jambo fulani. Na ukitazama ni drama tu, sio comedy wala sio kwa upande wa ngumi. Ni drama lakini kwa mara ya kwanza kuitazama ilikuwa ni mwaka elfu mbili na kumi na tatu ni mwaka ambao tayali, Stevin kanumba, alikuwa amekwisha kupoteza maisha Lakini ndio kipindi ambacho kwa mara ya kwanza niliweza kuitazama na aliyeileta hii filam mpaka nikaitazama na kumbuka nyumbani kuna sehemu ambayo ni kwa mwarimu seme Tulikuwa tunaangalia video kwa hiyo unalipia shiringi mia, unangia ndani, unangalia kwa masaa mawili na ni moja kati ya filamu ambayo huwa sichoki kuitazama Nikipata wakati, nikikumbuka, basi moja kwa moja Lazima nitumie nafasi ya kuenda kuitazama upya Kwa hiyo, Dangerous Desire ni moja kati ya filmu ambayo naipenda Kwangu mi bina.

Ndio, napenda kununua vitu mtandaoni. Nikimesha kwamba, kusawa unatambua hivi sasa, vitu vingi vinafanyika mtandaoni. Nikimisha kwamba, mtandaoni yes. Kwa hiyo, nikingia Facebook, natazama baadha ya vitu ambavyo, navutiwanavyo. Na ninaweza kuvinunua, basi moja kwa moja, huwa naweza kuulizia, kama bado kinapatikana, na ni kwa bei gani. Na sio hivyo tu pia naulizia ni semu ipi ambapo hicho kifaa kinapatikana Kwa hiyo nikiambiwa kwamba kipo semu ya karibu na nilipo Basi moja kwa moja tunawasiliana na kuweza kuanga namna ambayo Mimi na yeye tutaweza kuafikiana kwa upande wa biashara yenyewe Kwa hiyo tukikubaliana basi moja kwa moja ananiagizia nami moja kwa moja namtumia kile kiasi ambacho Naamini kwamba kitaweza kumfikia na na kama sijasahao, mwaka elfu mbili na ishirini na tatu nimenunua simu yangu kwa mara ya kwanza ni aina ya soni kutoka dodoma na nikaweza kuiagizia, ikaja kunifikia moja kwa moja hapa nilipo. Kwa hiyo mtandaoni, huwa napenda sana kuweza kununua vitu.

Cha kwanza kabisa kila ninapoamka asubui, lazima napigia magoti na kumshukuru mwenyezi Mungu kuweza kunijalia afya, kunipa uhai wakuiona siku nyingine. Hicho ndiyo kitu cha kwanza kabisa ambacho huwa nakifanya kila ninapoamka Lakini nikishaamka basi moja kwa moja nakamata mswaki wangu pamoja na dawa ya meno naenda kunawa usoni Nikimaanisha kwamba najiandaa Lakini kabla, nikishamaliza hivyo basi moja kwa moja natenga chai. Nakishimaliza kutenga chai Nachukua maji ya kuoga nayachemsha ama nayapasha moto kwa lengo la kuenda kuyaoga, baada ya hapo ndipo moja kwa moja nasogea mezani na kuweza kupata kifungua kinywa.

Kwanza kabisa moja kati ya jambo ambalo nimekuwa nalifanya, katika kuhakikisha nashughulikia ama natatua makosa yangu kazini, kwanza nakubali kosa langu. Baada ya kukubali, mara kimoja kwa moja, nitaweza kukaa na yule mtu ambaye nimemkosea, ama sehemu ambayo nimekosea. Nikishakubali, cha pili, nitakaa nao na kutafuta suluhisho. Sio kulaumu, lakini inawezekana nimekosewa mimi, lakini kwa sababu ni kazini, lazima niweze kujishusha na kuweza kukaa na wenzangu kwa lengo la kwenda kutafuta, ni ipi suluisho ya hiki ambacho kimeweza kutokea. Cha kwanza kabisa, kama mi ndio nimekosea, nakubali kosa langu na kuweza kuomba msamaha.

Mandhali nzuri ambayo binafsi nimewahi kuiona ni mandhali ya milima. Ni milima iliyopo ndani ya mkoa wa songwe lakini pia ni ndani ya wilaya ya ileje. Moja kati ya sehemu ambayo kuna machimbo yamekaa mawe ni kiwila kabulo. Ukitazama meno yenyewe ni meno ambayo kuna miti mingi lakini pia majani yake ni ya hakijani. Inadhirisha na mna ambavyo woto wa asili umekuwa nikivuto kikubwa upande wa macho.

Hesabu nazipenda sana na ukitazama kutoka shule ya msingi mpaka sekondari kidato cha kwanza mpaka cha nne Somo la hesabu ilikuwa ni moja kati ya somo ambalo nilikuwa nalipenda Kwa hiyo mpaka hivi sasa hata nikipata nafasi ya kuenda kufundisha shule ya msingi huwa nachagua sana somo la hisabati ama somo la hesabu Kwa hiyo hesabu nazipenda saana.

Yeah, nimepata uzoefu mwingi sana, lakini moja kati ya uzoefu ambayo naweza nika utajia, mpaka hivi sasa nitaenda kuishi ni kuenda kupewa nafasi ya kuwa msimamizi kwenye shughuli ya ujenzi. Kwa hiyo, ni moja kati ya semu ambayo, imenipa uzoefu, wa namna gani, hata nikiwa na jambol angu, naweza kuenda kulisimamia pasipo huepo, ama pasipo, pressure ina yote. Kwa hiyo kupewa nafasi ya kuwa msimamizi kwenye ujenzi ni moja kati ya uzoefu ambao nimeupata na mi ni kwamba kuna siku utakujia kunisadia kwa simia kubwa sana.

Kwanza kabisa kitu ambacho nakifanya ni kuwa na msongo wa kazi, lazima ntachambua, nitashagua, nianze kufanya kazi ipi. Kwa hiyo, nikisha pata ni kazi ipi ambayo, haichukui mda mrefu sana na ama inaitajika kwa haraka. Lazima moja kwa moja nitaweza kuwanza nao Kuriko kuenda kuwanza na hile kazi ambayo inachukua mda mrefu alafu Haitajiki kwa haraka Kwa sabu unaweza ukapewa kazi mbili Lakini ukambio kuamba kazi hii lazima ifanyike ndani ya lisali moja Kwa hiyo kama hiyo kazi ni ya muimu zaidi moja kwa moja nitaenda kuchagua kuifanya hili niweze kuendana na mda alafu kazi nyingine ambayo haitakuwa na mda mrefu Ama itaka kwa mda mrefu ndipo ni kusanye mwenye kwa moja Nitaipa na fasi ama wakati mwingine.

Kwanza kabisa umeme ukikatika, lazima kwanza niweze kutoa kifaa changu, mfano kama nilikuwa nachaji simu, alafu umeme ukakata. Basi moja kwa moja, nitaenda kuondoa simu yangu kwenye kwenye kwenye chaja, kwa lengo, la kuiweka si ama kuenda kuitumia, kwa sababu natambua kwamba, tayari umeme, umeza kata. Lakini pia kama nipo nyumbani alafu umeme umekata Lazima nita chukwa simu yangu kama ni kubwa au ndogo Nitawasha mwanga ili moja kwa moja niweze kuona kuzuli kipindi ambacho nitakuwa naendana shughuli za wa sababu iniwezekana umeme ukiweza ukata kipindi ambacho nipo kwenye mapishi Kwa hiyo siwezi nikaacha kupika eti kwa sababu umeme umekata lazima moja kwa moja nititafuta njia mbadara Itakoni wezesha kupata mwanga mwingine ambao utanisadia kwenye ufenyeje kuweza kupika.

Asubuhi huwa sifanyi mazoezi kutokana na ratiba yangu kuwa ngumu lakini jioni kila saa kumi lazima niweze kuingia uwanjani na kuenda kucheza mpira. Kwa hiyo huwa nachukulia mpira ni kama sehemu ya mazoezi. Kwa hiyo kwa asubuhi na jioni hapana huwa nafanya jioni tu asubuhi huwa sifanyi mazoezi mara nyingi.

Nisiwe mwongo, kwa siku mtandaoni huwa natumia masaa ambayo hayapungui nane Kwa sababu natambua kwamba lazima nitaingia kwa upande wa mtandao wa Facebook, nitaingia kwa upande wa mtandao wa Instagram, nitajibu comments, nitajibu maswali ambayo nimeulizwa Lakini pia nitakuja kwa upande wa kutazamba barua pepe ambazo zimeingia kama nahitaji kuweza kujibu basi moja kwa moja, nitaenda kujibu Kwa hiyo kiwarisia binafsi kwa siku huwa natumia masaa yasiopungua nane Nikiwa kwenye mitandao yangu Ama nikiwa kwa pande Kwa mitandao ya kijamii Kwa hiyo nisiwe mwongo.

Mboga ambazo mimi huwa napenda kula nisiwe mnafiki. Yaani kuna mboga za asili na mboga ambazo sio za asili. Binafsi mfano nikiwa nyumbani nikiwa kwa mama. Akipika ugali na mrenda. Ule mrenda ni moja kati ya mboga ambayo binafsi huwa naipenda sana, sana sana. Mbali na mlenda kuna mboga ya marage lakini pia utataja mboga kama chainizi, lepu na ikomesha kwamba zile mboga za majani. Ukija kwa upande wa vitoeo wa mnyama napenda nyama ya mbuzi, samaki, nyama ya ng'ombe sio sana. Kwa hiyo sana sana mboga za majani huwa nazipenda kwa zile kutoka na faida ambayo huwa inapatikana. Inaweza kusaidia mtu ama mwili wangu kuwa na nini kuwa na damu nyingi.

Kwanza ushauri ambao ningependa zaidi kuweza kumpa mtu ambae anaanza kazi, cha kwanza lazima asiweze kuweka malengo makubwa kwenye ile kazi ambayo ameweza kuipata. Nikimaanisha kwamba, asiwe na matarajio makubwa. Kwamba tayari nimepata kazi, mara yake moja kwa moja nimeenda kufanikiwa. Anachotaka kuenda kukifanya ni kuweza kupanga mipango yake. Kuweka malengo kwamba kwa wakati fulani, lazima moja kwa moja niende kufanikisha jambo fulani. Kwa hiyo, kuweka matarajio makubwa mara kadhaa, mara nyingi ni moja kati ya sababu ambayo imekuwa inawafanya vijana wengi wanapokuwa wanaanza kazi. Akifanya kwa muda fulani, basi anaona kwamba kile ambacho alikitegemea. Ni tofauti kabisa na kile ambacho ameweza kukikuta. Kwa hiyo vijana wasiweze kuweka matarajio makubwa kwenye kazi ambazo wanakuwa wameweza kuzipata.

Napenda kusimamia. Kwasababu mi ni moja kati ya watu ambao nina sifa za kua kiongozi. Kwa hiyo nikipewa jambo ama nikiwa namsimamia mtu flani ama kusimamia kitengo flani uwa ni sehemu ambayo na kuwa nafurahiya zaidi. Kwasababu namini kwamba kila jambo itafanyika kulingana vile ambavyo itakuwaifanyike. Nina sifa za kiongozi. Kwahiyo napenda kusimamia zaidi.

Kitu ambacho napenda kufanya kukiwa na juakali ni kukaka kwenye eneo ambalo lina kimvuli lakini pia kueza kupata maji na sio maji tu maji ambayo ni baridi kwa lengo la kuenda kulainisha koo natambua kwamba mara nyingi juakali huweza kufionza maji mengi mwilini kwa iyo ni kasehemu ambayo kuna kivuli manake ni kwamba nitaepusha ule muanga ama ile miale ya jua kutokuja kufionza maji mengi mwilini.

Kwa kawaida hua nalala masaa ambayo ni nane kwa sababu mara nyingi huwa narudi kazini, saa nne kamili usiku, kwa hiyo kutoka saa nne mpaka saa moja asubui unakuwa ni wakati ambao nakuwa nimelala. Na nikifika nyumbani, cha kwanza kabisa, nitaweza kuhaga wale watu ambao nilikuwa nawasiliana nao na nitaizima simu yangu kwa ajili ya kwenda kuiandaa akili kwa kazi ya kesho.

Huwa napenda sana, mahali ambapo pana ukimya, kwa sababu mimi si mtu ambaye huwa anapenda kelele. Kwa hiyo, nikika mahali ambapo kuna utulivu, mahali ambapo kuna ukimya, mahali ambapo hakuna migongano au makelele, makelele, ndio sehemu ambayo huwa naipendelea zaidi. Lakini, maeneo yenye kelele ni maeneo ambayo huwa siyapendi. Kwa hiyo binafsi, huwa napendea zaidi, mahali ambapo kuna ukimya.

Ninapofulahi kuwa nyumbani, lazima uwa natenga mda wangu, kuenda kumsaidia mama kazi au mze. Mfano mzuli ni kuenda kutafuta kuni mstuni, lakini pia kuenda kujaribu kuchota maji. Kwa sababu na tambua kwamba, ni moja kati ya kazi ambayo kwa mzazi wangu. Uwa nafurahia zaidi, pale ambapo na kuwa namsaidia kwa hiyo, ninapokuwa nyumbani. Hivyo ni baadhi tu ya vitu ambavyo, huwa navifanya.